Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji nidhamu na mawasiliano mazuri sana Kwanza mimi hutumia programu kama zoom au google meet kwa ajili ya mikutano ya video ili kuhakikisha sote tuko kwenye ukurasa mmoja Pili ni muhimu sana kuwa na ratiba inayoeleweka Mimi hupanga mda wangu mapema ili niweza kuingiliana na wenzangu hata kama tuko nchi tofauti changamoto kubwa wakati mwingine ni mtandao lakini tunajitahidi kutumia ujumbe wa maandishi kama whatsapp kurahisisha mambo.

Ndio ninapenda sana kupiga picha kwa subabu picha ni njia nzuri ya kuhifadhi kumbu kumbu za maisha yetu mara nyingi mimi hutumia simu yangu ya mkononi kupiga picha za mandhari nzuri sasa wakati jua linapozama napenda pia kupiga picha za marafiki zangu tunapokuwa kwenye sherehe au matembezi Nina picha moja naipenda sana niliyoipiga mwaka jana tukiwa safarini Kila nikiitazama inanikumbusha furaha tuliyokuwa nayo. Kwangu mimi upigapicha ni sanaa inayofurahisha na kunifanya nione uzuri wa ulimwengu kila siku.

Kumbu kumbu yangu nzuri zaidi ya utotoni ni wakati walikizo tulipokua tukienda kijijini kumtempele ya bibi yangu na kumbuka jinsi sote tulivyokuwa tuki kusanyika jioni karibu na moto na kusikiliza hadithi za kale kutoka kwa bibi Pia na kumbuka michezo ya kukimbiza na marafikizana angu kwenye mashamba ya maindi Nakati hizo zilikuwa za furaha sana na hazina shinikizo la maisha kama sasa kila nikifikilia harufu ya chakula cha baby na jisi ni merodi tena utotoni.

Kipindi cha televisioni ninacho kipenda zaidi ni kile kinacho husu maisha ya wanyama pori Napenda sana kutazama jinsi simba na tembo wanavyoishi katika mazingira yao ya asidi Hapa bara ni afrika Mara nyingi mimi ukita za makipindi iki jioni bada ya kazi kwa sababu kina nisaidia kupumzika na kujifunza vitu vipi kuhusu mazingira yetu.

Niki chungulia njia ya dirisha langu hapana hapa kenya Naona mandhali tulivu yenye mitimichache na barabara inayopita mbele ya nyumba yetu na penda sana kutazama nje wakati wa asubuhi kwa sababu hewa inakuwa safi na naweza kusikia sauti za ndege Wakianza siku yao wa wakati wa msimu wa mvua kila mahali huwa na kijani kibichi na kupendeza sana.

Mimi binafsi napendelea sana kuvaa viatu vya raba au snikas. Kwa sababu kubwa nikwamba viata hivi ni rahisi kuvaa na vinanipa starehe sana ninapotembea umbali mrefu. Mara nyingi mimi huchagua viatu vya rangi nyeusi au nyeupe. Kwa sababu vinaenda na nguo yoyote ninayoivaa.

Ndiyo ni mawaiku zafiri kwa ndege marakadha na kumbuka mara yangu ya kwanza likuwa safari ya kutoka hapa nchini kuanda nchijirani nilikuwa na msisimu kwa mkubwa lakini pia niliogopa kindogo wakati ndege ilipoanza kupaa kwa kasi hitu nicho kipenda zaidi ni kutoza mamadhali ya dunia na maweku kutoka derishani.

Mikutano ambayo naipenda sana hile mikutana ambayo ni ya vijana peke kwenye mikutano ya vijana peke unaeze ukasoma mambo mengi sana ambayo unakumbana nayo kama kijana siku baada siku mikutano ambayo siipendi sana ile mikutano ambayo inamchanganyiko kuna watoto vijana watu wazee mikutano ya sampuli hiyo siipendi.

Kazi ambayo ninayoithamini zaidi ni kazi ya udaktari Kwa sababu ile kazi ya udaktari inahitaji kujituma sana wakiwa shuleni masomo ya miaka mingi sana na masomo yake ni magumu pia na unapoenda pale hospitali lazima ukuwe mwenye hekima ya juu sana Kwa hivyo ni kazi ambayo naipenda sana naidhamini kwa sababu inaeza inasaidia watu inaokoa maisha ya binadamu duniani.

Ushauri ambao ningependa kupea mtu anaanza kazi ni ajue ya kwamba kwenye kazi yake lazima akuwe na maarifa. Maarifa ya juu sana Kwa sababu hasipoifanya ile kazi yake vizuri ama asipoifanya vile ambavyo anastahili aifanye Basi anaweza akapoteza kazi yake Kwa hivyo kitu cha kwanza yaeze kutafuta maarifa aulize maswali.

Jinsi ninavyo karibisha wafanyi kazi wapia nawananulia keki katika kazi ninayo ifanya Mzimamizi wetu tupea pesa tuheza tukanunuwa keki Basi yule mwajiri mpia nakuja nakata keki tunafuraiya pamoja Kwa hivo ni njiya mbaina jenga ule usiano baina ya wafanyi kazi waleokuhepo na huyu mfanyi kazi mpia.

Mazingira ya kazi ambayo ni nayapendelea sana ni mazingira ambayo hayana kelele. Mazingira ambayo ni matulivu. Unaeza kufanya kazi yako bila kusumbuliwa na mtu yoyote wala kitu chochote. Kwa hivyo mazingira yakiwa matulivu, basi kila kitu kinakua sawa.

Mji niliyezaliwa ni mji wa isiolo hapa Kenya Mji wa isiolo una mandhari mazuri Iwapo mvua ni adimu ama mvua inakuja mara chache kwa mwaka Lakini mandhari yake ni mazuri sana Kuna watu wazuri watu ambao wanaweza saidia kwenye utotoni mwangu kitu ambacho nakikumbuka na kitu ambacho nakipenda wakati nilikuwa mtoto ni kuenda kwa bibi yangu wanatupea hadithi ngano huko kwetu Meru.

Nimewai kushiriki mashindano Nikiwa kwenye shule yangu ya upili Halikuwa ni mashindano ya mbio zile za masafa marefu Nilikuwa napenda kukimbia sana Kufetukiwa kwenye yale mashindano sikuweza kuipuka mshindi kwa sababu kulikuwa na watu wengine waliokuwa bora zaidi nilipukia kuwa nambari ya tatu na nilipenda sana mashindano.